Kulingana na mimi, harufu ninaipenda sana. Ni ile harufu ya mkarango wa kitunguu sana sana kwenye chakula. Hiyo ndo ile harufu na zaidi naipenda kabisa. Hii huwa naisikia wakati mimi napika ama wakati napita karibu na mahoteli. Na hivo huwa inanifanya navutia kula chakula hata kama sikuwa na ladha yake. Asanti.